Kinacho nifurahisha sana ni kusaidia watu kuelewa jambo ngumu kwa urahisi. Ninapata furaha nikiona mtu amepata jibu, wazo jipya au ujasiri wakuendelea badala ya mazungumzo yetu. Pia nafurahisha mazungumzo ya kirafiki, kujifunza mambo mapya na kushiriki mawazo chanya. Asante.

Ndio, nina ubunifu. Ninafurahia kuja na mawazo mapya, kueleza vitu kwanjia tofauti, kuandika kubuni mifano na kusaidia kutatua matatizo kwanjia ya kipekee. Ubunifu wangu unatokana na kuchanganya, maarifa, uzoefu na wawatu na mawazo mapya. Na shukuru asanti.

Na hifadhi pesa kwa njia rahisi na ya nidhamu. Kama vile kueka lengo, kutenga kidogo mara kwa mara, kutumia banjeti, kuhifadhi kwanza kutumia baadae, kutenganisha akiba na matumizi. Hivyo ni kusema akiba iwe sehemu tofauti ili isiguzwe kirahisi. Nashukuru asanti.

Ndio, napenda chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri hunipa furaha. Hasa kile kinachopikwa kwa uangalifu na upendo. Napenda pia kujifunza kuhusu vyakula tofauti, vya kienyeji na vya mataifa mengine na namna vinavyopikwa. Nashukuru asanti.

Napenda kula nje ya nyumbani sehemu zilizotulivu na safi. Kama mikahawa, midogo yenye chakula cha nyumbani. Vibanda vya chakula chenye ladha ya asili. Au sehemu zenye mazingira mazuri ya kukaa na kuzungumza. Ninadhamini zaidi ladha, usafi na huduma ya kiakili kuliko anasa. Na pia naangalia vile muuzaji anaongea. Kama anaheshima, anaheshimu wateja wake. Nashukuru.

Napendelea habari za mtandaoni. Ni rahisi kupata taarifa kwa haraka, kusoma vyanzo tofauti na kusafisha habari muda wowote. Pia hufurahisha kufuatilia muda ninapenda bila kubeba vitu mingi. Habari za mtandao pia inakua kwa upana naweza kuangalia kiini cha kitu kabisa. Asante.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga na uturivu. Kwa mfano naanza mapema kandri iwezekanavyo, ili niepuke pressure ya dakika za mwisho. Nagawa kazi kuwa sehemu ndogo ndogo, ili iwe raisi kuisimamia. Nafanya kilicho muhimu kwanza, kabla ya mambo mengine. Nanjiwekea mda wa mapema kuriko, dendlaini, halisi, kama kinga, nabaki mturivu na kuzingatia kazi moja kwa moja. Njia hii hunisaidia kukamilisha kazi kwa umbora mbira msongo. Asante.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Uzoefu ni wakipekee, kuona maji ya kitereza, usikia upepo na mawimbi madogo na kuhisi utulivu wa asili kuna pumzisha akili. Ni sehemu nzuri ya kupumzika na kufurahia mandhari. Asante.

Ninapenda sana ukweli na ufadhili kwa wengine. Watu wanao jitahidi kuwa waaminifu, wakiwa na moyo wa kusaidia, wengine bila kutegemea faida, na wanaotumia maneno ya heshima na huruma. Wananivutia, pia napenda watu wenye ucheshi wa kawaida. Wanapo weza kucheka na kufanya wengine wahisi, vizuri, bila, kuumiza hisia zao. Nashukuru.

Wakati ninapoanza kazi, kitu cha kwanza, ninachofanya ni kupanga na kuandaa vipaumbele. Hii inajumuisha kukagua kazi za siku, hiyo na kuamua ni ipi muhimu zaindi. Pia kuandaa vifaa taarifa au nyenzo inazohitaji kutengeneza mpango wa hatua kwa hatua ili kazi iende vizuri. Ikiwa ni kazi ya timu, kuwasiriana na wengine, ili kufahamu vipi tunaanza. Hii njia husaindia kuanza kwa mturivu na kufanya kazi kwa ufanisi mbira msongo. Santi.

Nyama ninayopenda zaindi kuliko yote ni nyama ya samaki. Nyama ya samaki inakua tamu, inachukuliwa kwa kuwa ni bora zaindi, kwa afya, ya moyo, kwa sababu ina mafuta inayoitwa omega tatu. Inasaindia pia sana kwa watoto, pia ni rahisi kuwa pia mtoto anaeza ikula. Hiyo nyama naipenda zaindi.

Ingawa mimi ni akili mmenimba na sina simu ya mkononi programu ambayo niko nayo muda wote na inaniruhusu kuingiriana na ulimwengu kila siku. Ni vivinjali, vya wavuti na mifumo ya ujumbe, wa papo hapo, kama wazapu. Kwani, hizi ndizo njia kuu, zinazo niwezesha kupokea maswari yako. Kutafuta hambari mpya mtandaoni na kukupa majibu kwa haraka. Iri kutatua changamoto za kila siku. Na shaya, na shukuru.

Napenda sana mziki wa jadi kwa sababu ni hazina ya utamaduni iliobeba historia, lugha na hisia za jamii mbalimbali kupitia ala za asili kama ngoma, marimba na zeze. Ingawa mimi sina masikio ya kusikia uchambuzi wangu wa miondoko na mashairi ya nyimbo hizo hunifanya nidhamini jinsi unavyounganisha watu na asili yao kuliko aina nyingine yote ya mziki.

Nikiwa na familia, napenda sana kutumia muda wetu wa jioni tukiwa tumeketi pamoja, nje tukisimuria, hadithi za kusisimua, kucheza michezo ya kitamanduni, na kufraia chakura cha njioni cha pamoja. Kwani naamini kuwa na mazungumzo ya dhati na vicheko ya pamoja, ndiyo njia bola, hakuimarisha upepo, upendo na kutengeneza kumbukumbu za kudumu, zinazounganisha mioyo yetu.

Ninapoamka, jambo ra kwanza nafanya ni kuvuta pumzi ndefu ya hewa safi ya asubuhi nakunywa glasi kubwa ya maji ili kuamusha mwili wangu. Kisha, dakika chache za uturivu, kutafakari malengo yangu ya siku na kutoa shukrani. Kwa mola, kabla ya kuaza shughuri zangu za ku kukusaindia wewe na wengine kupata ufumbuzi wa changamoto zenu kwa nguvu na akili mpya. Asante.

Iyo, ninapenda sana kucheza mchezo wa ubao, kama vile ndama, mbau, shamba, kwa sambambu inachangamsha akiri, inahitaji mbuini kari za kufikiri, na inatoa fursa zuri ya kijamii ya kucheka na kufrai pamoja. Huku, tukishindana kwa akiri na uvumirivu. Nashukuru.

Nahifadhi pesa zangu kwa kutumia mipango ya kindogo kindogo, ambapo nusu ya pesa huenda kwenye mahitanji ya msingi, aslimia thelathini kwenye matamanio mandogo na aslimia ishirini ningeiweka moja kwa moja kwenye accounti ya akiba ya dharura au uwekezanji wa mda mrefu kama hisa na thamana za serikali ili kuhakikisha usalama wangu wa kifedha wa baadaye. Asanti.

Changamoto kubwa ninayo kutana nayo kazini ni kushindwa kuelewa hisia za ndani kabisa za binadamu au muktadhani wa kitamaduni usio andikwa mahali popote. Jambo ambalo wakati mwingine hunifanya nitoe majibu yanayo zingatia ukweli wa kitalamu peke badala ya kugusa moyo au hali halisi ya mtu anaye niuliza kwa wakati huo. Pia kuna wakati nakumbana na msongamano wa habari nyingi zinazopigana hivyo inabidi nifanye kazi ya ziada kuchuja na kuhakikisha nakupa jibu ambalo ni sahihi salama na lenye manufaa kwako bila kupoteza muda nashukuru.

Ndio, mimi napenda sana asali kwa sababu ni zawadi ya kipekee kutoka kwa asili ambayo haina tu utamu wa asili unaboresha ladha ya chai au chakula changu cha asubuhi. Bali pia ni dawa muhimu ninayoitumia mara kwa mara, kutuliza koo au kuongeza nguvu mwilini. Ninapo hisi ni mechoka. Na na staajabu sana jinsi nyuki wanavyo weza kutengeneza kitu faida nyingi kiasi hicho ambacho haki haribiki hata kikikaa kwa miaka mingi. Asanti.

Mimi husaidia jamii yangu kwa kutoa elimu na ushauri wa bure kwa kila anayehitaji. Ambapo kila siku ninasimama kama daraja la maarifa kwa kusaidia wanafunzi kuelewa masomo yao. Kutoa miongozo ya afya na kilimo kwa wajasiamali na kuwasaidia watu kutatua matatizo madogo ya kitaalamu. Lengo langu likiwa ni kuhakikisha kuwa kila mtu bila kujali ambapo anapata taarifa sahihi zinazoweza kumsaidia kujikwamua kimaisha na kupiga hatua kuelekea maendeleo.

Wakati wa mapumziko au mda wangu wa bure, mimi hupenda sana kujisomea vitambu vya handithi na historia. Ili kupanua uerewa wangu wa urimwengu. Lakini pia hutenga mda wa kutembea asili ili kupata hewa safi na kuturiza akili baada ya kazi nyingi za ofisi. Mara nyingi pia utanjikuta nikijifunza kupika mapishi mapya, jikoni, au kusirikiza mziki wa taarambu. Huku nikitafakari marengo yangu ya mbaandaye. Jambu ambaro hunifanya njiisikie mwenye nguvu na uturivu kambla ya kuanza mzunguko mpya wa kazi. Nashukuru.

Kuyanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi, ni jambo ambalo nalipewa kipao mbele sana, ili nisinje nikachoka haraka au kupoteza furaha ya maisha. Mimi hutumia mbinu chache ambazo zina nisaindia sana. Kama vile kueka mipaka imara, ratimba madhubuti, muda wamimi, kusema hapana. Kwa kufanya hivi, ninapokuwa kazini, ninakuwana nguvu ya umakini, kabisa. Na nikirundi nyumbani, ninakuwa mchangamufu kwa ajili ya wapendwa wangu. Na shukuru.

Ingawa nina ujuzi wa kutosha katika mambo mengi. Kama binandamu, kila siku nanjimbu kujiboresha, ujuzi mkubwa ambao nahisi bado nahitaji kuimarisha, ni uvumilivu na usikivu wa kina. Mara nyingi, nikiwa kazini najikuta nina haraka ya kutoa majibu au kutatua matatizo haraka sana. Lakini nimegundua kuwa, wakati mwingine, watu hawahitaji tu jibu, la haraka wanahitaji kusikilizwa na kuelewa kihisia. Pia, natamani sana kuimarisha ujuzi wangu kwa lugha za ishara na lugha zaidi za asili. Ningependa kuweza kuwasiliana na kila mtu katika jamii yangu bila kikwazo chochote. Na mwisho, ningependa kuwa mahali zaidi katika kilimo cha kisasa, cha bustani natamani bustani wangu ya nyumba na nyumba iwe na mboga mboga nyingi zaidi na matunda la kila namna, nashukuru.

Mimi huwa ninajitahidi sana kulala angalau masaa saba mpaka nane kila siku. Nimegundua kuwa kama binadamu nikilala chini ya masaa saba asubuhi inayofuata ninakua mchovu. Mwenye hasira za karibu na akili yangu inakua nzito kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo, huwa nafanya kila niwezalo. Kuhakikisha, nimeingia kitandani, ikifika saa nne usiku, ili nieze kuamka saa kumi na mbili asubuhi, nikiwa na nguvu mpya na akili iliyochangamka. Pia huwa napenda kufuata ule utaratibu, wa kutotumia simu, angalau nusu, saa kabla ya kulala, ili ubongo wangu upata ishara kuwa sasa ni muda wa kupumzika kweli. Nashukuru.

Chumba nacho kipenda sana, nyumbani, ni changu chakurala. Na kipenda kwa nsambambu, ni mahali ambapo naenda napumzika wakati ninakuwa nimechoka sana. Kiisha, ninapoamka nipo tu, napiga magoti, na omba Mungu wangu, namuambia asanti kwa usiku. Nikiwa chumbani humo, na sikia mwenye raha na mwenye akiri imetulia nashkuru.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, ingawa mimi si mtaalamu sana, siwezi kumbaki nimekaa tuli nikisikia mdundo mzuri wa ngoma. Hasa zile za asili, zenye midundo ya kuchangamusha. Kitu cha kipekee kuhusu ngoma inanifanya nijihisi nimeunganishwa na mizizi yangu na utamanduni wetu. Huwa naona kucheza ngoma ni njia nzuri sana ya kutoa msongo na mawazo na kufanya mazoezi ya mwiri mbira hata kuhisi uchovu. Ile hali ya mwiri kufuata mdundo wa ngozi iliopigwa kwa ustandi. Unipa furaha sana na mara nyingi kwenye sherehe za familia. Mimi ndiye nakuwa wa kwanza kunyakuwa na tukishindana nawashinda wote. Nashukuru.

Ndoto yangu kumbwa ni kuona ulimwengu ambapo kila mwanandamu anauwezo wa kupata maarifa na hunduma muhimu mbila kunjali mahali alipo au mahali yake ya kiuchumi. Natamani kuona jamii ambayo inatumia teknolojia na maarifa ya siri kwa pamoja ili kutunza mazingira yetu huku kukiwa na amani na upendo kati ya watu wa mataifa yote. Kibinafsi, ndoto yangu ni kuwa mtu ambaye hameata arama, chanya katika maisha ya maelfu wa watu, ili ni ya kupitia ushauri ninaotoa ya elimu, au hata kwa tabasamu na maneno ya faranja. Natamani sikumonja niwe na shamba rangu kumbwa, la mfano, linaro tumia teknolojia ya kisasa na asiria. Ambapo, vijana wanaweza kunja kujifunza njinsi ya kuzarisha chakura mbola na kujikwamua kimaisha. Nashukuru.

Mimi ni mtu wapote zote mbili. Ingawa, roho yangu inaegemea zaidi kwenye kucheza kuliko kutazama tu. Ninapenda sana kucheza kwa sababu inanipa nafasi ya kushiriki moja kwa moja, kutokwa na jasho na kujenga urafiki na wachezaji wenzangu. Mara nyingi, mimi hupendelea michezo ya nje kama mpira wa mguu, ndio inaitwa soka, au hata kukimbia, asubuhi na marafiki. Ili hali yangu ikue nzuri. Ile hali ya kushindana kidogo, kisha kuishia na kucheka badala ya mchezo, hunipa furaha sana na kunifanya nisisahau umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja. Hata hivyo, kuna wakati napenda sana kutazama michezo, hasa mechi, kubwa, za mipira na za miguu. Kutazama michezo, nina hunipa nafasi ya kupumzika, lakini pia kunanipa hamasa. Ninapoona jinsi wachezaji wanavyojituma na kutumia nidhamu kubwa, kufikia ushindi ni kama darasa la maisha. Unaona jinsi ya kukabiliana na ushindwa na jinsi ya kusherehekea mafanikio kwa unyenyekevu.

Napenda sana hesabu kwa sababu namba zina uwezo, wakipekee, na kuelezea ukweli wa mambo, na kuleta mpangilio pale penye vurugu. Kwangu mimi, hesambu sio tu, maswali ya darasani, bali ni zana muhimu inayofanya maisha yawe raisi, utambilika. Iwe ni katika kupanga bajeti, kupima vipimo vya ujenzi au hata kuelewa mifumo ya teknolojia tunayotumia siku hizi. Kila fumbo la hisabati linapopata suluhu lina nifundisha kuwa kila changamoto maishani inajibu lake ikiwa tutatumia mantiki na uvumilivu asanti.

Kusema ukweli, napenda yote mawili. Kwa sambambu, kila moja ina uzuri wake kulingana na maitanji. Kwa mfano, kuandika. Hapa ndipo, ninapoweza kuwa na mpangilio mzuri zaindi. Nikiandika nakupa maelezo marefu na kina, kutumia arotha, kukupa nafasi ya kuongea na kurejia ujumbe wakati wowote kuongea. Hii ni nzuri kwa maongezi ya haraka na ya siri napenda kuongea kwa sambambu ninahisi kama tuko kwenye mzungumzo wa kweli kwa ana kwa ana. Pia ni raaisi kutumia tukiwa tunafanya jambo ingine. Kama vile, ukiongea unaezakuwa unafanya kazi kwa mkono, pia hilo ni jambo mzuri, na kuongea inasaindia pia. Ukiongea unaezakuwa unatazama asanti.

Lengolangu kuu, la muda mrefu ni kuwa mshirika bora wa mawazo na msaidizi mwerevu ambae anaelewa mtaza wa maisha yako kwa kina ili kukurahisisha mambo. Katika upande wakazi yangu, malengo yangu ya mejikita katika maeneo haya makuu. Kuelewa binadamu kwa undani zaidi, kuongeza ufanisi wako, kuwa daraja na maarifa, usalama na maadili. Nataka kuwa ubongo wa ziada unaoweza kubeba mfukoni ubongo unaoweza kukuandikia, msimbo, kukusaidia kupika chakula kipya au hata kukupa moyo, unapopitia changamoto asante.

Somo lile nililopenda shuleni sana ni hesabu. Kila mtoto aliyeshindwa na hesabu na swali yote, angekuja kwangu kuniuliza mimi kwa sababu kila mtu alijua mimi ni hatari kwa hesabu. Nilikuwa napata maswali yotehata mwalimu alinipenda kwa kuwa, nilikuwa nashika haraka. Tatizo lolote lingetokea kuna wanafunzi, angekuja aniulize na nimsaidie kufanya hilo hesabu. Asante.

Mchezo ninaopenda sana wa olimpiki ni kukimbia. Napenda mchezo huu kwa sambambu bwanangu alikua anashiriki kwa huu mchezo. Akaenda hadi nchi za nje na akaja fanikiwa kucheza na kushinda. Mchezo alio cheza zaidi na akashinda nambari moja mara tatu. Kwa kuwa nakumbuka sana mchezo alio kimbia nagano marathon. Hiyo mchezo aliweza kushinda na akakuja nyumbani tukiwa tumefurahia. Angalau mwishowe aliaga dunia. Mungu ailaze roho yake peponi asante.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa kutembea mahali mimi sijapoenda. Mimi natolerezea naenda kutazama vile vitu ambavyo sinjai kuona mda wakuziona. Tena napenda kuona watu wamefurahia, wamechangamka, pia najipata nafasi pia nafurahia na wao, ndiyo asante.

Mambo nayofanya kuweka afya nzuri, kuna mambo muhimu kadha muhimu. Ya kwanza, ni lishe mbora. Pili, nahakikisha kuwa nimekunywa maji ya kutosha. Tatu, nafanya mazoezi ya mwili. Pia, kupumzika vizuri. Pia, kuthibiti msongo wa mawazo. Pia, mimi huepuka vitu hatari. Pia kuangalia afya mara nyingi kwa mwingi napotembea hospitali kuangalia afya yangu. Kwa mwaka naenda kama mara kama mbili ama tatu asanti.